Napenda kukula mchele na nyama sana sana. Iyo ndio napenda kukula sana sana jioni ama wakati mwingene ama pia na ugali, ugali na nyama ama pia chapati. Lakini ile napenda zaidi ni pilau nyama. Hicho ndo chakula yenye napenda kukula jioni. Na pia kuku, pia kuku napenda pia kukula. Nina vyakula kadhaa napenda kukula jioni kwa hivyo Si moja lakini ile ya kwanza ni nyama na mchele sana sana.

Kitu cha kwanza hua nafanya kabla ni lale, ni kusugua meno, pia kuenda msalani, pia hua naangalia mtandao, ata kwa saa moja au masaa mawili, inalingana. Lakini ya kwanza ni kutugua meno navaa nguo yenye nitaweza kulala naayo vizuri hitanisumbua nikilala alafu natumia simu kwa mtandao Natumia kama kwa saa mbili au tatu hivi ndiyo nalala.

Maktabani naendanga wakati sana sana nikiwa shuleni wakati shule yetu ikona maktaba yake enyewe binafsi. Kwa hivyo huwa naendanga sio maramingi lakini sana sana huwa naenda wakati nataka kusoma, kusomea mtihani ama kusomea kutaka kujiongezea. Kujiongezea kusoma tu sana sana So naendanga kama nikiwa shule Tuseme naendanga kama mara Okay tunaendanga shule mara Tunaendanga shule miezi n nne Kwa iyo miezine unaeza pata naezenda maktabani Sio mara mingi kwa sababu mimi kibinafsi Siwezangi kusoma maktabani vizuri Kwa hivo naendanga ikitakikana Kwa hivyo naezaenda kama Hata mara tano inahesabika zile mara naezaenda Hata mara tano nezaenda maktabani Kwa hivyo inalingana.

Nikita zama nje ya dirisha nje ya dirisha yangu sana sana huwa naona Naona watu wakitembea, magari ya kipita, pia kuna hoteli moja yiko hapo nje, kuna maduka iko ndani ya hiyo hoteli na pia wakati kuna nyesha, mingumu kuna watu wengi wakitembea tembea Kwa hivyo inalikukiwa na jua, pia jua kali sana na mvua, watu huwa wamepungua. Ile wakati mzuri napenda kuangalia dirisha ni wakati wa asubuhi, wakati jua inapanda na pia jioni wakati juwa inatua. Kwa hivyo hizo ndio wakati kwa sababu inakaanga vizuri uko nje, pia mtu anasikia vizuri ya akiangalia. Naam.

Sana sana mimi binafsi napenda kusomea habari sana sana nasomeanga huko tiktok. Mimi binafsi hiyo ndiyo ya kwanza yenye naeza pata mahabari kutoka mtandao. Ya pili ni Instagram. Instagram ni wa pili ambao naeza pata. Uneza pata habari. Na wa tatu ni X, ambao unaitwa Twitter Lakini huo siyo sana. Si Huwa siingi huko sana Lakini wakati mmoja au mbili naingia huko Lakini ile ya kwanza, pia YouTube. Pia wakati mwingine naenda YouTube Naangalia habari ambayo inaendelea katika nchi ama kitu yoyote tu yenye inaendelea Hivo inalingana lakini sana sana huwa naona habari mtandaoni huko Tiktok hiyo ndio naeza sema ni ya kwanza.

Mimi sana sana huwa inalingana lakini huwa napenda sana sana huwa naamka najua kulala mapema wakati mwingine na inakuanga ngumu na shindwa kulala naingia mtandao naingia kuangalia labda netflix naenda naangalia kama kwa muda kama masaa tatu kwa hivyo inalingana lakini nikisema chenye napenda Napenda sana kuamka na jua kulala mapema ni ngumo sana Lakini pia wakati mwingine ni kilala mapema uwa nasikia vizuri juu naamka mapema Ok, ile yenye napenda zaidi ni ku Chatuoni kulala mapema kuamka najua aCha tuseme napenda kulala mapema Kwa sababu mtu hiyo siku ambao inafuata Unaamka ukiwa, unasikia vizuri, umetosheka kulala Unaanza siku mapema na pia inasaidia pia akili Kuna vile inasaidia akili Unalala nimasaa yenye ni ambayo inafaa hautagonjeka Kwa hivyo, mimi binafsi ningechagua kulala mapema.

Jinsi ninavyopenda kusherekea siku ya kuzaliwa ya kwangu. Sana sana huwa napenda kusherekea na marafiki zangu kwa sababu niko na niko na uwezo wakusherekea vile ninavyotaka na ninavyopenda. Na nikisherekea na familia yangu kuna vile sitaweza kusherekea vile ningetaka. Nikikumbuka vizuri ile siku ya kuzaliwa yangu yenye nimewahi sherekea na mpaka wa leo inanipendeza ni siku moja tuliwahi enda na marafiki zangu, tukaenda kwa hoteli, tukakaa huko, marafiki wangu wakaribu, tukanunua vinywaji, tukakula, tukacheka, badaae tukarudi nyumbani, tukiwa sawa, tumefurahi, tukachukua picha kadhaa. Pia keki, keki pia nilitengenezewa ambayo inakaa vizuri sana na ilikuwa tamu sana. Na ile zawadi, ningependa sana kupokea wakati wa kuzaliwa kwangu Kitu ya kwanza ni pesa. Mimi kusema ukweli mimi napenda pesa na sidhani kuna mtu ambaye hapendi. Kwa hivyo, ile kitu ambayo ningependa kupewa ni ya kwanza ni pesa. Niweze kufanya biashara ama ya pili ni viatu ya tatu ni nguo naam.

Sana sana huwa nakula mkate, mimi hata kutoka nikuwe mtoto, mkate imekua kitu ya kwanza ambayo nakulanga asubui, mkate na mayai, ambayo tunaita mkate toast. Hizo mbili ndio sana sana huwa nakula mkate asubui, na pia napenda kuikula mara nyingi sana, kwa sababu huwa inanishibisha, na pia ni tamu. Kwa hivo mkate, mkate ndio nakula huwa nakula sana sana asubui.

Kile ambacho napenda kuhusu huu mtaa ambayo niko sahi Kitu ya kwanza ni hakuna makelele hakuna haya magari yenye yanapita na makelele Pia ulinzi uko wa juu sana ni ngumu sana upite huku nje hata ukitembea saa sita usiku hakuna kitu mbaya ambacho inaeza kukufanyikia Kwa sababu ulinzi uko wa juu sana na pia watu ambao wanaishi huu mtaa ni watu ambao wako na pesa Kwa hivyo pia kuna huo sijui nisemeje lakini kitu ya kwanza napenda tu hiyo hiyo ambayo hakuna makelele na pia ni kusafi. Usafi nayo iko ya juu sana, ni ngumu sana upate makaratasi kila mahali na makelele, pia hakuna na pia ulinzi uko juu. Hizo ni vitu ambavyo napenda sana sana kuhusu huyu mtaa wangu.

Mimi napenda chakula ambacho kiko na mafuta. Mimi na ye chakula ambacho mimi naeza pika. Haiwezi kosa mafuta. Wakati mwingine hata nawekanga mafuta ambacho watu wengine wanaipata ikiwa mingi. Lakini kwangu na huwa naona kwamba chakula ikiwa na mafuta. Sio mingi saana na sio kidogo saana katikati. Huwa inafanya chakula inakuwa tamu sana, ndio maana napenda napenda mafuta Huwa naona mafuta Chakula ikiwa na mafuta Kila wakati itakuwa tamu Kwa hivyo mimi napenda chakula ambacho kikona mafuta.

Kuna hiki kipindi napenda sana inaitwa Zari ambayo iko Citizen TV hiko hicho kipindi nakipenda sana Napenda iko na drama Pia inafuraisha mtu wakati anaona hio ndio kipindi ambacho Hata hio ndio kipindi ya pekee yake ambacho naonanga katika televisheni Kwa sababu siku hizi, watu wengi sana, pia mimi, watu wanaendanga kwa kutazama Netflix. Netflix kuna vipindi mingi kadhaa wa kadha, ambacho ni mingi sana unaeza chagua huko. Lakini kuna vipindi ambacho ziko katika televisheni na haiko huko kwa Netflix. Ile ya kwanza na ya pekee yenye napenda kwa televisheni ni inaitwa zari.

Naam, hii napenda kuvaa vipuli sana. Vipuli huwa inafanya mtu anakaa mrembo kusema ukweli. Mimi ni msichana. Na vili inavyo julikana. Msichana anapenda kurembeka. Na vipuli huwa inafanya mtu anakaa ni mrembo. Kwa hivyo naam napenda kuvaa vipuli sana sana sana sana Lakini kwa masikio pekee yake Siwezi vaa vipuli kwa mapuwa Skuizi wasichana wana vaa vipuli Kila mahali kwa mwili Lakini mimi napenda kuvaa vipuli Kwa masikio peke yake maali inafa.

Wakati mwingine kusubiri kwa mistari, kwa mstari huwa, inafanya mtu anaishiwa na subira. Wakati mwingine ata mtu anapatwa na hasira. Kwanza kama hiyo mstari ni mrefu na lazima ufanye kitu ambacho. Watu wanafanya katika hicho mstari, mtu akifikiwa. Wakati mwingine huwa inaleta hasira, unachoka, wakati mwingine mii huchoka. Pia naanza kuishiwa na subira Hata wakati mwingine hata anaeza enda nirudi wakati mwingine Kwa hivyo kusubiri katika mstari huwa si mzuri Kwangu huwa sipendi Sipendi hata kidogo.

Kifaa cha teknolojia ambacho kama haipo, inaweza kuwa shida kubwa sana ni Whatsapp. Whatsapp kwa hii enzi ni kifaa cha teknolojia ambacho ni ya kwanza, nikidhani dunia mzima ya mawasiliano. Mimi binafsi siwezi kaa bila Whatsapp. Kwa sababu huwe inasaidia mawasiliano, unaongea na mtu ambaye ako pahali popote duniani. Pia haitumii pesa mingi kuitumia. Kwa hivyo kwangu, Whatsapp ndiyo kifaa cha teknolojia ambacho, nimi siwezi ishi kama haipo. Hio ndio kifaa ambacho mimi kibinafsi naweza sema.

Hei hapaana sipendi chakula cha haraka. Chakula cha haraka? Unaweza nyongwa, pia hautasikia utamu wa huyo wa hicho chakula. Kwa hivo mimi sipendi chakula cha haraka. Kama na kama inabidi nikule haraka chakula. Basi nawachana nayo. Hiri niende, mahali nafaa kuenda, ni rudi, nikule pole pole, vile navio faa, nishibe vile inavyofaa, na pia nisikie utamu wa chakula. Kwa hivyo mimi sipendi chakula cha haraka huwa na heri heri heri kukula pole pole na pia unaweza nyongwa pia unaeza shiba haraka unaeza fura tumbo Kwa hivyo sipendi.

Wazo nzuri ya siku ya leo ni ambayo ni nzuri kwangu ni kwamba nimekuwa na wazazi wangu nikakuwa na familia yangu yote tulikuwa pamoja tulikuwa pamoja leo tukaongea tuka cheka tukapewa mawaitha na wazazi wetu nikiwa na dada zangu wawili Kwa hivyo, hiyo ndiyo wazo zuri ambayo naeza sema, ni mzuri siku ya leo. Pia nimeweza kukaa na wazazi wangu, vizuri, wametuombea. Na hiyo ni wazo zuri sana kwangu na niya maana sana kwangu.

Napenda nyama ya mbuzi. Nyama ya mbuzi ni tamu. Nyama ya mbuzi ni tamu sana. Naipenda sana hio ndio ya kwanza. Hio ndio nyama ya kwanza napenda. Sijui mbona sikuizi huwa sisikii nyama ya ngombe ikiwa tamu. Huwa hainifurahishi sana. Nasikia ni kama haina latha. Hata uipike aje bado nasikia kama haina ladha. Kwa hivyo mimi ya kwanza ni nyama ya mbuzi. Ya pili wacha tuseme nyama ya kuku lakini inalingana vile ambavyo imepikwa na pia ni kuku aina gani Lakini ya kuku ni ya pili alafu ngombe ni ya tatu So hivo ya kwanza kabisa ni nyama ya mbuzi napenda mbuzi sana.

Data yangu huwa naifadhi kwa gmail. Kwa sababu gmail ni kitu ya maana sana huwa inaifadhi data mingi sana inahifadhi. Inaifadhi picha, namba ya watu. Inaifadhi kwa hivyo data yangu mingi huwa inaifadhiwa na gmail. Na pia huwa inaiweka vizuri sana, ata nikibadilisha simu, bado nitapata data yangu iko sawa. Kwa hivyo data ambayo, kwa hivyo Gmail ndio huwa naifadhi data yangu yote, wacha tuseme yote.

Nilikuwa napenda kufanya vitu mbili nikiwa mtoto, kuogelea ni ya kwanza na kucheza mpira wa mkono. Hivyo ni vitu mbili ambavyo nilikuwa nikifanya sana na nikipenda sana nikiwa mtoto. Nikiwa mtoto nilikuwa nenda kwa shule ya baba yangu naonyeshwa vile ya kucheza mpira wa mkono. Pia nafurahi nasikia furaha nikicheza. Na pia kuogelea pia nimefunzwa kuogelea, shule ambayo nilikuwa tulikuwa tunafunzwa kuogelea na kutoka hiyo siku nimependa nilikuwa napenda kuogelea sana ata nilikuwa mwanafunzi wa kwanza wa kuogelea na nilikuwa mdogo sana na nilikuwa naweza kuogelea bila ata usaidizi wowote vitu mbili ambayo nilipenda sana kufanya nikiwa mtoto ni hiyo kucheza mpira wa mkono na kuogelea.

Mahali ambapo napenda kukula njaa ya hapa, hapa nyumbani. Ni hoteli ambayo iko hapa tu nje hapa kwetu inaitwa Mondo Grill. Hiyo hoteli iko na chakula tamu, ni ya waswahili, ni tamu sana. Hiyo chakula yao ni tamu. Hiyo ni mahali ambapo ningependa kula, sana sana kuku yao. Wanakuangwa wameipika vizuri, iko na ladha tamu, pilau, pia biryani, kwanza biryani yao, ni tamu. Iyo ndio hoteli ambayo, ninge? Huwa napenda kula nikiwa nje ya nyumba wakati sipiki.